Lengo ambalo ni nalo kazi ni la muda mrefu ni kuhakikisha kwamba nimemaliza kazi ambayo nilikuwa nimepewa na msimamizi wangu. Hivi ni kuhakikisha kwamba nimesawazisha hesabu zote na kwamba mambo yote ya napelekana na pia ya mewekwa kwenye rekodi kama ilivyo hitajika katika sheria za kampuni.

Shughuli zangu za wikendi huanza Ijumaa jioni, mimi napenda kufika nyumbani na kutulia ili kujitayarisha kwa wikendi inayokuja jumamosi. Mnamo jumamosi, mimi huweza kutoka nje na kuenda kutembea na kujumuika na familia na jamaa zangu pamoja na marafiki wangu. Vile vile jioni tunaweza tukaenda kwa sherehe na kufurahia sherehe ile na kula vyakula vitamu pamoja na vinywaji. Inapofika jumapili, mimi naenda kanisani na naomba mungu hivo nahakikisha kwamba wikendi yangu imekamilika vizuri.

Computer naitumia zaidi katika matumizi yangu ya kazi. Sana sana naitumia katika kufanya kazi kwa maana kazi yangu inahitaji niweze kutumia kompyuta ili kutayarisha mambo mengi na kupanga mipangilio ya pale kazini. Kwa hivyo inarahisisha kazi yangu zaidi.

Jambo ambalo ninalifanya ili kuwakikisha kwamba nimekamilisha kazi yangu kwa wakati, ni kuwakikisha kwamba nimefuata utaratibu, na pia nimeweka mikakati inayo nifanya niweze kutumia wakati ilivyofaa. Hivi ni kuwakikisha kwamba nime anza ile kazi kwa wakati ambao niikuwa nimetenga na pia nimekuwa ni mefanya vizuri na kuondoa makosa ili kuwakikisha kwamba na maliza ile kazi kwa wakati unao faa.

Ndiyo napenda kujifunza historia. Historia ni muhimu kwa sababu inatufunza mengi kuhusu vile mambo yamefikia hapa yalipo kutoka jadi. Historia inatusaidia kuelewa tamaduni zetu na pia kuelewa kutabiri mambo ambayo ya nakuja wakati ujao.

Jambo ambalo linafanya niweze kupumzika cha kwanza nikuwa pahali ambapo hakuna kelele hili lina nisaidia kutuliza mawazo. Vile vile napenda kuweka muziki ambao hauna sauti ya juu, muziki ambao unasauti ya chini sana hili naweza kuskiza nikiwa nimetulia. Pia pia vile vile natumia kinywaji ili kuweza kutulia zaidi.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda zaidi ni somo la fizikia ama physics. Fizikia ni somo ambaro lina elezea jinsi mamambo miundo msingi yanavyo fanyika hapa duniani yanaelezea kuhusu kama vile stima inafanya kazi pamoja na mwangaza na mambo mengi zaidi ambayo yameletwa na teknolojia.

Njia ambayo ninayotumia kuhakikisha kwamba nimeweza kuendelea na mabadiliko ambayo yamewekwa kazini ni kuhakikisha kwamba nimeomba mawaidha kutoka kwa wakubwa wangu na wasimamizi wa kazi. Hili linanisaidia kuhakikisha kwamba nitafanya kazi ile kulingana na mapendeleo na mikakati ambayo wameiweka pale kazini.

Njia ninayotumia kuweza kufanya kazi na timu mbali mbali, la kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna mawasiriano ya wazi, hili linanisaidia kupunguza vita pale kati ya zile timu tofauti. Pia ni kuhakikisha kwamba kuna mpangirio wa kazi kwa hili linnazaidia kwamba timu zote zina marengo yanayo fanana na pia kuhakikisha kwamba timu zote zinaerewa marengo ambayo yanafa kuafikiwa.

Aina ya keki ambayo ninaipenda ni keki ambayo imewekwa ladha ya strawberry ama strawberry flavor. Hili ni keki ambayo mimi naipenda kwa sababu nitamu zaidi na pia inarangi ya kuvutia ambayo ni rangi nyekundu. Keki ambayo imewekwa ladha ya strawberry mimi naipenda sana.

Napenda kuandika kwa kutumia kompyuta, hili ni kwa sababu kompyuta inanisaidia kuharakisha katika uandishi ule. Pia kompyuta naweza kupiga chapa ama kuprint ambacho nimeandika kwa kutumia mashine ya kupiga chapa. Hii linanisaidia sana ili kuharakisha na kutimiza malengo ya wangu kwa wakati unaofaa.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea kwa kujumuika pamoja na marafiki wangu na familia yangu. Tunapika vyakula vitamu na pia tunahakikisha tumenunua ama kutengeneza vinywaji vitamu. Hili ni siku kubwa sana yangu kwa hivo nasherehekea pamoja na watu ambao ni wa maana kwa maisha yangu kama vile marafiki na familia yangu.

Chakula ambacho nakula mara nyingi mchana ni staftahi ambapo napenda ugali na nyama. Hili ni kwa sababu ugali na nyama ni chakula ambacho ninakipenda zaidi. Pia naweza nikabadilisha nikakula chapati na nyama au chapati kwa samaki. Hili ni vyakula ambavyo ninavipenda sana.

Apana sipendi kuvaa kofia hivi ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye ana nywele kubwa.Kwa hivo kuvaa kofia haileti manufaa yoyote kwa sababu pia haiwezi kuvalika kutokana na nywele kubwa ambayo ninayo kichwani mwangu.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani sana. Hili ni kitu ambacho nimehifadhi na cha dhamani sana ni pete ya harusi yangu na bibi yangu. Hili ni kwa sababu pete ile ilikuwa ya pesa mingi na pia inanikumbusha mambo mingi kuhusu uhusiano wangu na mke wangu.

Mimi ni mtu wa kuamka asubuhi mapema. Hii ni kwa sababu kazi ninayoifanya inanihitaji kufika asubuhi kazini mapema. Hili pia usiku ni wakati wangu wa kulala. Kwa hivyo mimi ni mtu wa kuamka asubuhi mapema. Sana sana. Saa kumi na mbili asubuhi kasorobo.

Rangi ambayo ninaipenda sana katika chumba changu ni rangi ya samawati Hii ni kwa sababu hiyo ndiyo rangi ambayo ninayoipenda na ninayoifurahia zaidi Kwa hivyo napenda rangi ya samawati katika kuta za nyumba yangu.

Ndiyo napenda sana kutembea katika msituni, msituni ni pahali ambapo kuna amani, hakuna kelele na pia kuna hewa safi kule msituni, ni pahali ambapo panaweza kunisaidia kusafisha fikra zangu na kuwa kwenye amani na roho yangu. Pia naweza kujifunza mambo mengi pale msituni kuhusu namna ya kuzingatia mazingira safi. Kwa hivyo napenda kutembea msituni.

Kinywaji cha baridi ambacho ninakipenda ni kinywaji cha soda ya Fanta. Fanta ni mojawapo ya vinywaji maarufu vya kampuni ya Coca-Cola. Fanta mimi naipenda kwa sababu ni tamu ina utamu ambao umekolea vizuri na pia inaimarisha afya ya mwili.

Jambo ambalo ninafanya ili kujilinda kutoka kwa vitisho vya mitandao ni kuhakikisha kwamba ninawafungia watu ambao wanaleta vitisho kwa kuwa block na kuhiri nanisaidia kwa sababu sitaweza kuwa na mazungumzo na wao tena. Pia na ripoti visa vya vitisho kwenye polisi na zana zingine za usalama hapa nchini.

Ndiyo, nimewahi kulima shambani kwa kutumia jembe, vile vile tinga tinga, ukulima ni mmoja wapo ya sehemu za uchumi ambazo ni muhimu sana kwa nchi, ukulima unatupa chakula, kwa hivyo mimi napenda kulima na mimi ni mkulima.

Mandhari mazuri ambayo ni mewahi kuona ni ufuo wa bahari ama beach kule Mombasa katika eneo linaloitwa Diani. Hayo ni mandhali ambayo ni ya kupendeza kuna mchanga mwe upe ama beach sand. Mimi napendelea sana mandhari ya ufuo wa bahari kule Mombasa.

Shughuli zangu za siku ambayo kuna mvua huwa chache, hili ni kwa sababu mvua hunizuia kutoka kufanya shughuli mingi. Mara ninapo toka inabidi nimebeba mwavuli, ili kujikinga na mvua. Sana sana kama kuna mvua, mimi hupenda kwenda shambani, ili kupenda kupanda mimea na chakula, ili kiweze kukua vizuri wakati huo wa mvua.

Harufu ambayo ninaipenda ni harufu ya maua. Maua kama vile rose haya ni maua ambayo yananukia vizuri. Kwa hivyo hiyo ni moja wapo ya harufu ambazo ninazipenda. Harufu ingine ninaipenda ni harufu ya chakula kitamu ambacho kimepikwa vizuri na kikawekwa viungo vizuri ambavyo vina nukia vizuri.

Chakula ambacho ni nakipenda kula jioni ama chajio ni aina ya mchele pamoja na nyama. Mchele na nyama kama vire ya kuku ama ya ngombe ama samaki. Hii ni chakula ambayo ni nakipenda sana kwa sababu ni chakula kitamu sana.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baisikeli. Mimi ni muendeshaji hodari wa baisikeli. Pia baisikeri huwa na raha kuiendesha. Kwa hivyo, mimi ninapenda sana kuendesha baisikeri hapa nyumbani.

Asubuhi mara nyingi na kula kiamshakinywa. Kiamshakinywa hiki huwa ni chai. Chai ambayo imewekwa sukari na maziwa ya kutosha. Vile vile mimi hupenda kuweka kula mkate pamoja na mayai. Kwa hivyo asubuhi mimi hukula mkate na mayai na pia kunywa chai kikombe kimoja ama vikombe viwili.

Njia ninayotumia kujistawisha wakati wa likizo ni kuhakikisha kwamba nimepunguza matumizi yangu ya pesa vile vile na nikipata nafasi ya kufanya kazi kidogo ambayo italeta pesa zaidi naifanya wakati huo wa likizo. Hili linasaidia kuhakikisha kwamba ni sijapungukiwa na pesa.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni uaminifu na usemaji wa ukweli hili linasaidia kupunguza udanganyifu kwa waamini ambao wanafuata dini ile Pia napenda dini ambayo inaongea ukweli wa mambo yalivyo bila kuficha ficha ukweli.

Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya mbuzi na pia nyama ya kuku. Nyama ya mbuzi naipenda sana kwa sababu huwa tamu zaidi na pia inaladha ya kuvutia. Nyama ya kuku naipenda sana kwa sababu ina utamu wa kipekee na pia inafaida nyingi kwa mwili kwa hivyo inaimarisha afya yangu.

Ujuzi ambayo nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa sayansi ya kutumia kompyuta na kutengeneza kompyuta vile vile wakati ujao ningependa kuwa rubani wa ndege. Haya ni mambo ambayo ya nahitaji kuyaimarisha kwa miaka ijayo.

Vilevile pia nachukua likizo inayofaa kwa siku zinazofaa. Hili linasaidia kwamba sijaegemea wakati wangu mwingi wa kazi. Na pia inakikisha kwamba nina muda wa kutosha wa kufanya mambo yangu ya kibinafsi na pia kujifurahisha. Hili linasaidia sana kuhakikisha kwamba niko na hali nzuri ya kiakili.

Vifaa vyangu na visafisha pindi tuu ninampo mariza kazi. Hili rinanisaidia kukakikisha kwamba vifaa vyangu vyote ni visafi na sina vifaa ambavyo ni vichafu. Pia hili rinasaidia kupunguza kazi ambayo ingekuja badaye ya kusafisha vifaa hivyo tena.

Mimi napenda muziki wa jadi na pia waimbaji maarufu wa jadi kama vile Michael Jackson na Bob Marley. Hawa ni wasanii ambao waliweza kutowa nyimbo maarufu na nyimbo ambazo hadi sasa ziko na utamu wakipekee. Kwa hivyo mimi napenda muziki wa jadi sana.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha zaidi ni siku moja ambayo nilibahatika karibu niumwe na nyoka mwenye sumu aina ya cobra. Hili ni jambo ambalo nalikumbuka kwa msisimko zaidi kwasababu kama ningeumwa na huyo nyoka labda ningefariki.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kuhakikisha kwamba nimetangamana na wao na pia nimeshirikiana na wao katika mambo yote ambayo yanahitaji ushirikiano. Mimi hujitokeza na kushirikiana na watu wa eneo langu na kijiji changu na kuhakikisha kwamba. Jambo lolote ambalo linahitaji kufanywa kwa kushirikiana nimelifanya pamoja na jamaa yangu na jamii yangu.

Mimi napendelea kusoma sana. Kusoma kunanifurahisha kuliko kuandika. Hili ni kwa sababu kusoma kunaniongeza ujuzi wa mambo na ninaweza kuendelea kujua mambo mengi zaidi ambayo sikuwa nayafahamu. Hili linanisaidia sana katika maisha yangu.

Mimi napenda sana kunywa kahawa. Sana sana napenda kahawa ambayo nimeipika nyumbani. Wakati ninaipika kahawa nyumbani nachemsha maji vikombe vitatu. Kisha naongeza vijiko vitatu vya kahawa pamoja na sukari na maziwa kidogo. Nakoroga na natia motoni ikichemka natoa na naweka kwenye kikombe nakunywa.

Mimi napenda kuoga kwa maji moto, maji ila yasiwe moto sana, yawe maji ambayo yako moto kwa kiasi kinachofaa. Hili lina nisaidia kuhisi fizuli na kuakikisha kwamba sijahisi baridi zaidi wakati ninaoga.

Nchi ambayo ningependa kutembelea zaidi ni nchi ya Uchina Uchina ni nchi ambayo ina maendeleo mengi ya kiteknolojia pamoja na mandhali ya kuvutia kwa watalii. Nikiweza kuenda China kutembea nitajifunza mengi pamoja na kutangamana na watu ambao wanaishi kule uchina.

Chakula cha jadi ambacho ninakipenda ni samaki wa kukaushwa kwa kuvukishiwa moshi ama vile smoking kama vile inavyojulikana kwa kiingereza. Huyu samaki huwa amekauka vizuri na ni mtamu zaidi akiwa amepikwa vizuri.

Wakati umeme unapokatika ama kupungua mimi huwa nachukua muda huo kupumzika na kutuliza mawazo yangu kwa kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na Youtube. Hili linanisaidia pia kujifunza mengi kupitia video ambazo nitaziona kwenye mitandao hiyo ya kijamii.

Jambo ninalolifanya ili kuongezea uzalishaji wangu ni kuekeza pesa zangu kwenye miradi ambayo yanaleta faida kama vile ukulima hili linasaidia kuongeza kipato changu mwishoni mwa mwaka na pia kina niletea pesa za wazo zinanisaidia badaye katika matumizi yangu.

Ndiyo ninapenda kutumia ramani na GPS katika usafiri wangu, hili linanisaidia kuelewa vizuri mahali ninapoenda na pia linanisaidia kuokoa wakati kwa kuwa ninaweza kutumia njia fupi ambazo zimeonyeshwa vizuri kwenye ile ramani au GPS.

Ndiyo, mimi napenda kucheza michezo ya video, mimi ni muigizaji ambaye anafurahia sana kuwafurahisha watu ambao wananifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo napenda sana kurekodi michezo kwa kutumia video kisha kuiweka kwenye mitandao ya kijamii.

Ndiyo, mimi navaa saa, saa inanisaidia sana kuhakikisha kwamba ninaelewa wakati ambao nipo bila kupoteza wakati wowote, pia saa inaongezea muonekano wangu kwa sababu ni fashoni, pia saa inanisaidia kujua tarehe ya siku.

Mboga ambazo napenda kukula ni mmoja wapo ya sukuma wiki na kabeji pamoja na karoti. Hivi vikipikwa vizuri na ziwekwe kitungu na nyanya pamoja na viungo vingine ambazo zitaongeza ratha. Napenda kuzikula kwa sababu nitamu sana. Na pia zinamanufaa mingi kwenye hali ya afya yangu.

Jambo ninalofanya ili kupunguza matumizi yangu ya plastiki ni kutumia plastiki ninazo maramingi, kama nina chupa ya plastiki naitumia kuekeza vitu vingine. Pia vile vile naokota plastiki na kuzirudisha kwenye kampuni ili waweze kuzitumia kwa mara nyingine.

Ningependa kupikia, kukufikia, kirengo cha meneja katika kazi yangu. Hili ni litanisaidia kuweza kuendeleza. Marengo ya kampuni yetu katika kiwango kingine. Hili pia litasaidia kuweza kutumia uwezo wangu wote na kuimalisha kampuni ambayo ninaifanyia kazi.

Naishi katika mji mkuu wa Nairobi kwenye county ya Nairobi, naishi kwenye proti ambayo nimejenga nyumba yangu na pia nimeweka stima na ni pia nimepanda miti. Mazingila ya eneo hili letu ni mazuri na hewa pia ni safi na hakuna kelele mingi. Pia usalama uko imara katika eneo hili letu.

Chumba ambacho ninakipenda hapa nyumbani ni chumba cha sebuleni. Sebuleni kuna kuna televisheni na vyombo vingine vya maana nikikaa sebulani sebuleni huwa nahisi nimetulia na niko kwenye amani. Pia napenda chumba cha kulala sana.

Faragha yangu mtandaoni nailinda kwa kuhakikisha kwamba nahusisha watu ambao tunaheshimiana na pia naandika mambo ambayo yanaheshimu kila mtu. Hili linasaidia kwamba sita mkosea mtu yeyote wala sitavunja sheria za utumizi wa mtandao ya kijamii.

Sifa ambayo ni mzuri sana kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na pia kuwa hana ufisadi. Hizi ni sifa ambazo zinasaidia kiongozi ule kuhudumia watu na pia kutimiza malengo ambayo watu wametenga. Lazima kiongozi awe mtu wa kuaminika na awe mpole na pia asiwe kiongozi ambaye ako na ufisadi.

Mimi napenda mbwa zaidi kuliko paka, ila wote ni wanyama wazuri, mbwa nampenda kwa sababu ni rahisi kumfunza mambo na pia anaweza kunipa usarama wakati wa usiku. Anaweza kulinda nyumbani na pia anaweza kutambua kama kuna hatari yoyote ambayo ikokaribu na yeye.

La hasha, sijawahi kufanya yoga ila ni mojawapo ya mambo ambayo ningetamani kujifunza na pia kuweza kufanya. Mwaka ujao nitahakikisha kwamba nimejifunza kufanya yoga na pia nimepata mkufunzi ambaye atanifunza namna ya kufanya yoga inavyofaa.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda ni hali ambayo kuna mvua, nyakati za mvua na zipenda kwa sababu hewa imetulia na pia hewa ni safi. Pia mvua inayoleta mimea, inasaidia mimea kukua na pia inafanya kirimobiashara kiwe na faida kwa sababu mimea itakuwa vizuri.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda ni juisi ya nanasi, napenda nanasi kwa sababu ina ladha atha tamu zaidi na pia ina manufaa mengi kwa mwili. Pia inasaidia sana kuimarisha afya ya binadamu. Kwa hivyo juisi ambayo ninapendelea zaidi ni juisi ya mananasi.

Jambo ambalo ninafanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kuwa shauri kuwa waweze kuwa na maandiri mazuri na pia wawe watu wakuaminika. Hili litaisaidia kwao maisha yao na pia kunyorosha mambo yao ya maisha. Pia hii litaisaidia wao kufanya maamuzi yanayofaa na kwa hivyo wataweza kuafikia marengo yao yote.

Mimi napenda kufanya mazoezi yangu asubuhi pindi tu ninapo amka hili ni kwa sababu linasaidia kutoa uchovu wa kulala na pia linaweza kunyorosha misuli ya mwili wangu na kujitayarisha kwa siku ambayo inafuata.

Jambo ambalo ninafanya wakati ninahitaji msaada kazini, ni kuomba msaada kwa ambao wanafahamu jambo ambalo ninalitaka, hawa Huwa ni wenzangu ambao wana utaalamu katika jambo ambalo ninataka usaidizi. Pia huwa nauliza wasimamizi wangu waweze kunipa mawaidha na jinsi ambavyo ninafaa kufanya.

Ndiyo, mimi napenda sana kununua vitu mitandaoni. Hiri rinasaidia kuokoa wakati na pia kusaidia kuwa kupunguza matumizi kama kutumia na uli kuenda dukani. Kununua vitu ambavyo nilikuwa na vihitaji. Kwa hivyo napenda kununua vitu kwenye mtandao.

Mimi naenda maktabani mara moja kwa wiki, huwa naenda maktabani siku ya ijumaa kuanzia saa tisa hadi saa kumi na moja maktabani kunanisaidia kusoma mambo ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yangu. Hili linanisaidia kuhakikisha kwamba ninaendelea kuongeza.

Mimi napenda kunyoa ndevu, hivi ni kwa sababu linaongeza muonekano wangu na pia linasaidia katika usafi wa mwili wangu. Sipendi kuwa na ndevu mlefu kwa sababu inakuwa ngumu kusafisha na pia haileti muonekano mzuri kwenye sura yangu.

Wakati wajioni ni wakati wangu wakumpu mzika, ninapo toka kazini na elekea nyumbani mara kwa moja, mara moja kwa moja. Hili lina nisaidia kufika nyumbani mapema, kisha na oga na ninapu mzika pamoja na familia yangu. Kisha na waangalia televisheni na ninaangalia maendeleo katika mitandaya ya kijami, kisha na kula chajio na kulala.

Marengo ambayo ni nayo katika kazi yangu ni kuongeza ujuzi wangu pamoja na masomo yangu hili lita nisaidia kuweza kuelewa kazi yangu zaidi na kuwakikisha kwamba ni nafikia marengo ambayo yametiwa katika kampuni yangu hili ni jambo muhimu sana kwangu maishani na pia kwa kampuni.

Lahasha, mimi sipendi kusikiliza redio ila labda mara kwa mara lakini siyo kwa kufuatilia kila siku. Hili ni kwa sababu mambo mengi ambayo yako kwenye redio pia naweza yapata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, YouTube, Twitter na mengineo. Kwa hivyo mimi siyo shabiki mkubwa wa kusikiza redio.

Mimi napenda sana chakula cha haraka. Hiki ni chakula ambacho kinapatikana kwenye hoteli ambazo zinauza chakula hiki kama vile KFC, McDonald's na Garritos. Hivi vyakula huwa vitamu sana na pia zinanisaidia kuokoa wakati kwa sababu situmii wakati mwingi katika mapishi.

Maoni kutoka kwa wengine nai nayapokea kwa uvu uvumilivu mkubwa na kwa heshima. Hili ni kwa sababu ata yakiwa maoni mabaya napenda kudumisha heshima kati yangu na yule ambaye ametoa maoni. Hili linani saidia kuhakikisha kwaamba sija mkosea mtu yeyote wala ku kukua kama mtu mwenye hana heshima kwa wengi.

Kazi yangu naipanga kwa kuhakikisha kwamba kazi ambayo ina muda mchache na inafaa kumalizika kwa wakati mchache zaidi nimeanza nayo kisha kazi ambayo ina muda murefu wa kuimaliza kuwa naifanya baadae. Hili linasaidia kwa kuhakikisha kwamba kazi zote nimezimaliza kwa wakati unaofaa bila kuchelewesha kazi yoyote.

Mimi napenda asali sana kwa sababu ni tamu, ina ladha tamu na pia ina manufaa mengi kwa mwili wa binadamu. Inaweza kuboresha afya pamoja na kupea mwiri madini ambayo ni muhimu.

Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko vile napenda kukula wali, ingawa vyote ni vyakula vitamu, ugali naupenda kwa sababu ni tamu na ninaweza kula ugali kwa nyama, ugali kwa mboga kama vile sukuma, kabeji, karoti, pamoja na dengu. Pia wali naupenda lakini napendelea kula ugali zaidi.

Mahusiano ambayo nikona na wazee wangu ni mahusiano mazuri na pia ya heshima, mimi nawaheshimu sana e wangu kwa sababu inahitajika hivyo kulingana na mila yetu, pia ni vizuri kuwapa heshima kwasababu wanaumri na ujuzi mwingi kunishinda.

Mimi napenda filamu za kuchekesha. Hizi ni filamu ambazo zime andaliwa na waigizaji maarufu kama vile Mr. Beans na Mr. Bones. Hizi ni filamu ambazo zinanichekesha na zinanisaidia kutuliza mawazo yangu na pia zina nisaidia kuwa na amani katika roho yangu.

Mafanikio ya kibinafsi kazini ambayo nimeyadhamini ni wakati ambapo nilisaidia kampuni yetu kuwafikia malengo ya faida kwa wakati wa mwaka uliopita. Hili ni jambo ambalo lilinisaidia na kunifurahisha sana kwa sababu nilijifunza mengi na pia nikaongeza ujuzi kwenye maisha yangu.

Zoezi ambayo ninafanya kila siku mimi hupenda kukimbia Huwa nakimbia kwa takriban kilomita moja kila asubuhi Hili ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi na linaweza kuhakikisha kwamba mwili wangu uko kwenye afya njema na pia najikinga na maradhi mbalimbali kama vile maradhi ya moyo.

Programu ambazo ninazitumia mara mingi ni programu za AI ama chat GPT hili inanisaidia kutengeneza video kutengeneza mambo mingi ambayo ni muhimu sana kwa maisha yangu. Chat GPT imenisaidia kuimarisha maisha yangu na kurahisisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa.

Mchezaji bora wa mchezo wa vikapu ambaye ni namjua vizuri ni Kobe Bryant. Huyo alikuwa mchezaji maarufu ambaye alikuwa anacheza mpira wa vikapu kule Amerika. Nilikuwa nampenda sana na nilikuwa shabiki wake mkubwa ila kwa bahati mbaya alifariki kwa ajali ya ndege.

Mimi sipendi kuvaa vipuli, hivi ni kwa sababu vipuli naona hazipelekani na fashoni ambayo ninaipenda ila mimi upenda vitu ambavyo ni simpo na ambavyo havina marembesho mengi.

Mimi napenda upepo kuliko vile napenda AC ila vyote ni vya maana katika kupunguza joto ndani ya nyumba. Lakini napenda upepo kwa sababu pia unareta hewa safi kutoka nje na pia linasaidia katika kupunga unyunyu. Kwa hivyo napenda upepo zaidi kuliko AC.

Mimi napenda kufanya kazi na watu wengine, hili linasaidia sana katika kubadilishana mawazo na kuhakikisha kwamba kazi ile itakamilika na njia bora sana kama inavyofaa. Hili pia linasaidia kujenga uhusiano kati yangu na watu wengine ambao tunafanya kazi na wao pamoja.

Ndio, mimi napenda kutumia teknolojia ya sauti kama vile microphone na pia virekodi vya sauti kama vile simu. Hili linafanya maisha kuwa rahisi kwa sababu naweza rekodi sauti na pia kuhakikisha kwamba nimbeboresha ile sauti ikawa mzuri zaidi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bilacho ni rununu ama simu yangu. Hii ni kwa sababu naitumia katika mawasiliano, katika kazi yangu na pia katika mambo muhimu sana katika maisha yangu. Hii kwa hivyo ni kumaanisha kuwa siwezi kuishi bila simu ama rununu yangu.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo nitakuwa rubani mwaka ujao ambapo nitapewa cheti cha kufaulu katika masomo yangu ya kuwa rubani wa ndege. Hii ni siku ambayo nimeingoja kwa hamu na gamu na nitaifurahia zaidi na nitaishi kuikumbuka katika maisha yangu yote.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole, hii naitumia katika simu yangu, katika tarakilishi yangu, na pia katika kuingia kwenye nyumba yangu. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao hawajaruhusiwa, wataitumia simu yangu, tarakilishi yangu, wala watu ambao hawana ruhusa hawataweza kuingia kwenye nyumba yangu.

Jambo ambalo ninalifanya wakati nina mgogoro na mtu ni kuhakikisha kwamba nimeomba msamaha kama nilikuwa nimekosea. Vile vile natafuta amani na huyo mtu na kuelewa chanzo cha mgogoro huo. Hili ni jambo ambalo linanisaidia kupunguza mgogoro ule na kuhakikisha kwamba tumeendelea kuishi kwa amani.

Mimi napenda kuongea zaidi kuliko kuandika. Kuongea kunanisaidia kujieleza kwa mambo ambayo yako rohoni mwangu kwa urahisi. Hili ninanisaidia kuhakikisha kwamba nimeweza kuelezea pia kwa kina mambo yote na pia nimeweza kutumia muda mchache zaidi. Ila kuandika kutanichukua muda mwingi zaidi.

Mimi kwa hakika napenda kusimamia, hivi ni kwa sababu mimi napenda kuwa kiongozi. Kwa hivo nafurahia wakati nasimamia watu wengine na kueleza matakwa yao kwa binafsi yao. Hili ni jambo ambalo linanisaidia kuimarisha uzoefu wangu katika uongozi na pia kunijifunza mambo mengi maishani.

Kitu ambacho ningeweza, ningependa kujifunza kipya ni na jinsi ya kuwa rubani na jinsi ya kupeperusha ndege angani, ningependa sana kuwa rubani ambaye amepewa cheti, kwa hivyo ni jambo ambalo liko kwenye mipango yangu ya mwaka ujao, Ningependa kujifunza kuwa rubani na kupata uzoefu wa urubani.

Mimi sio mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu ambaye anafika mapema pahali ambapo anahitajika. Huwa napenda kufika mapema ili kuhakikisha kuwa ni meweka muda na pia kufuata ratiba yangu. Ila nikichelewa mambo mengi kwenye ratiba yangu yataenda murama na nitakuwa ni mekosea watu wengi zaidi kwa kuchelewa.

Pesa zangu napenda kuzihifadhi kwenye banki. Banki ni sehemu ambayo kuna usalama wa kutosha na pia wanaweza kunilipa interest kwenye pesa ambazo nimeweka kwenye hiyo banki. Pia wanaweza kunipea mkopo kulingana na pesa ambazo nimezihifadhi. Kwa hivyo napenda kuhifathi pesa zangu kwenye banki.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni awe mtu mvumilivu na awe mtu wa kutia bidii. Hii ni jambo haya ni mambo ambayo ni muhimu sana ili kufanikiwa maishani. Ni vizuri kuwa mtu mvumilivu na pia kuwa mtu mwenye bidii zaidi ili kupata ambacho anakitamani maishani mwake.

La hasha, mimi siishi pahali nilipozaliwa, niimehamia mji mkuu wa Nairobi napenda kuishi katika mji mkuu kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ni muhimu kama vile usalama na pia nakaribia vitu vya serikali kama vile hospitali na mambo muhimu sana katika maisha yangu.

Mimi napenda kahawa zaidi kuliko chai, hivi ni kwa sababu kahawa inasaidia mwili kuhisi umechangamka, kahawa ikona ile kafein hii inasaidia kusikia kama mwili wangu umechangamka, kwa hivyo kama niko kazini nasikia nimechangamka mwili na uchovu unapungua.

Mafunzo ambayo ningependa sana kuyapata kazini ni jinsi ya kuiendesha kampuni katika kiwango cha meneja. Hili ni kwa sababu siku moja nitaweza kufungua kampuni yangu na ingekuwa vyema kama ningepata ujuzi wa kuweza kuendesha kampuni kubwa.

Sera ya kampuni ambayo ninao iona muhimu ni kueza kuhudumia wateja kwa njia inavyofaa. Hivi ni kwa sababu wateja ndio ambao wame nasimamisha kampuni na pia ni vizuri kuhakikisha kuwa kuna wajibikaji katika jamii ambayo iko karibu na iyo kampuni. Hivi ni kwa kuakikisha hakuna uchafuzi wa mazingira.

Wazo nzuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kwamba nimefurahia kutimiza malengo ya kazi ya leo. Nimefurahia kwa sababu kampuni yetu imeafikia malengo ya hii wiki na pia tumeweza kuwahudumia wateja wengi. Hili ni jambu ambalo linanifurahisha.

Ndiyo, mimi napenda mvua. Mvua inasaidia katika kuimarisha mimea na kwa hivyo kuleta chakula. Pia mvua inasafisha hewa na kuleta hewa safi. Pia mvua inafanya mmea kunawiri. Na kwa hivyo pia mandhari yanakuwa ya kuvutia zaidi.

Jambo ambalo linanifanya nicheke ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi kama video za kuchekesha ama jambo ambalo linanifurahisha ambalo nimeliona kwa macho. Haya ni mambo ambayo yananisaidia ni hisi nimetulia na kuondoa uchovu katika akili yangu kwa hivyo nakaa kama nimefurahia.

Utotoni mwangu nilikuwa napenda kucheza pamoja na marafiki wangu, hili ni jambo ambaro lilikuwa linanifurahisha zaidi. Pia nilikuwa napenda kujenga toys, hii ni jambo ambaro lilikuwa linanifurahisha zaidi, na pia kuleta utengamano kati wangu yangu na marafiki wangu.

Usiku nakaa hadi saa tano usiku. Kisha naenda kulala. Wakati huu hua niko kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook na YouTube najifunza na pia najiangalilia video ambazo ni za maana katika maisha yangu. Baada ya saa tano, mimi huenda kulala kitandani mwangu.

Jambo ambalo ninafanya ili kujiandaa kwa mkutano ni kuhakikisha kwamba nimepanga ratiba yangu pamoja na points ambazo nitazitumia kwenye ule mkutano vile vile nahakikisha kwamba nimefika kwa mkutano kwa wakati unaofaa. Hii inasaidia nisiweze kuchelewa wala kuharibu mkutano ambao ungefaa kuendelea bila shida yoyote.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa rubani wa ndege, nina ndoto ya kuwa siku moja nitaweza kupewa cheti cha kuhitimu mafunzo yangu ya kuwa rubani wa ndege, na hivyo nitaweza kupeperusha ndege angani na kuwa rubani ambaye anasafirisha abiria. Ama mizigo kwa kutumia ndege.

Mimi napenda kutoa sadaka kanisani pamoja na michango wakati kuna ibada ya kutoa michango. Hili ni nasaidia kui marisha jamii na kuhakikisha kwamba mambo ya jamii ya naendelea kama vile ina vyofaa katika maisha ya kila mutu.

Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha uimbaji, mimi napenda kuimba, pia nina sauti nzuri na nyororo ambayo naweza kuimba vizuri. Nyimbo ambazo napenda kuimba ni nyimbo za starehe kama vire bongo pamoja na nyimbo za tamaduni za kiafrika.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya samawati. Hii ni rangi ambayo imepakwa nyumba yangu ndani kuta za nyumba yangu. Ni rangi ambayo ninaipenda zaidi kwa sababu ni rangi rembo zaidi. Pia ni rangi ambayo inanisaidia kutuliza akili na pia inanikumbusha mambo mengi katika maisha yangu.

Asubuhi ni napo amuka, kitu chakwanza ni kuakikisha ni meomba na kupiga dua kwa mungu, jambola piri na hakikisha kwamba ni meenda kwenye bafu na kuoga, jambola tatu ni kuenda jikoni na kutayarisha kia mshakinywa, kisha na jitayarisha na vaa vizuri na kutoka kuelekea kazini.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, nimewahi kufuga umbwa pamoja na mbuzi na pia kuku. Pia nimewahi kufuga ngombe pamoja na kondoo na paka. Hawa ni wanyama ambao wananisaidia sana hapa nyumbani kwangu.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula kitamu hasa kwangu ni ugali pamoja na nyama kama vile ya kuku ama ugali kwa samaki. Hiki ni chakula ambacho ni ninakipenda zaidi hasa kikiwa kimepikwa na viungo mbalimbali ambavyo vina boresha radha yake. Kinafanya kuwa kitamu zaidi.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza na watoto. Watoto ni viumbe maridadi na pia nawapenda sana. Pia naweza kuwafunza mambo mengi kuhusu maisha na pia kuwafurahisha wakati tunacheza na wao. Napenda sana kuishi na pia kucheza na watoto.

Mimi napenda kusoma habari mitandaoni sana sana. Hii ni kwa sababu naeza kupata habari zote katika urahisi mwingi. Pia vile vile napendelea kusoma gazeti. Lakini jambo ninalopenda zaidi ni kusoma habari kwenye mitandao ya kijamii.

Ndiyo, mimi napenda sana marengo ya kila mwezi kazini, hiri rina haki hakikisha kuwa marengo yale ni mafupi mafupi na pia ni rahisi kuya afikia. Hili rinasaidia sana kwa kupunguza uchovu na kuhakikisha kwamba nimetia bidii kuafikia haya marengo mafupi mafupi.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni wakati nilimsaidia mtu ambaye alikuwa na ulemavu nikamsaidia kuvuka barabara. Hili ni jambo ambalo lininipendeza sana kwa sababu nilihisi kwa moyo wangu nimemtendea wema. Ni vizuri kusaidia wasiojiweza katika jamii.

Mimi napenda kunywa maziwa, maziwa huwa tamu zaidi na pia ina manufaa mengi kwenye mwili wa binadamu. Maziwa inanisaidia kuboresha afya yangu na pia inasaidia kupigana na magonjwa katika mwili wa binadamu.

Nanywa maji mengi kwa siku, kila siku nanywa glasi tano za maji, hili ni kama lita mbili za maji. Hili inanisaidia kuhakikisha kwamba niko na afya njema na kuwa viungo vyangu vyote vya mwili vinafanya kazi kama inavyostahili.

Mimi napenda kuzungumza siasa kwa sababu siasa ni mojawapo ya mambo ambayo yanaadhiri maisha ya binadamu, siasa zikiwa mzuri maisha ya binadamu ya nakuwa mazuri, ila siasa zikiwa mbaya pia maisha ya raia yanakuwa mabaya.

Kinywaji ambacho ninakipenda zaidi ni kahawa. Kahawa ina manufaa mengi kwa mwiri kwa sababu inachangamsha mwiri. Vire vire napenda kinywaji cha Fanta Orange. Fanta Orange ni kinywaji ambacho kina tengenewza na kampuni ya Coca-Cola.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda katika nchi ya Maldives na pia mbali. Hizi ni nchi ambazo ziko na maendeleo na pia ziko na vivutio vingi kwa watalii. Kama vile Maldives kuna ufuo wa bahari wa kuvutia, vile vile Bali kuna sehemu nyingi za kutulia, kujifurahisha na kutuliza mawazo.

Njia ninayo tumia kujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ni kuhakikisha nina mawasiliano ya mara kwa mara na pia nadumisha heshima wakati ninazungumza na wao. Pia nahakikisha kuwa nimeshirikiana na wafanyikazi wenzangu kama inavyofaa. Hii rinaboresha mahusiano kati yetu.

Jambo ambalo ninalifanya ili kuhakikisha nina afya nzuri ni kula vyakula vinavyofaa pamoja na kutotumia madawa ya kulevya. Hii inasaidia mwili wangu kwa sababu nakula vyakula ambavyo vinaongeza afya na pia situmii madawa ya kulevya ambayo yanaweza zorotesha afya yangu.

Ndiyo, mimi napenda kulima bustani, bustani inaleta mandhari ya kupendeza na pia inasaidia katika kusafisha hewa. Hili ni jambo ambaro linafanya mimi kupenda kulima bustani zaidi, vile vile bustani ni pahali pazuri pa kupunga unyunyu na kutuliza mawazo.

Mnyama wangu wa kufugwa na ambaye ni nampenda zaidi ni mbwa, mbwa ambaye ni memuita jina la bosko na mpenda sana ni mbwa ambaye ni mwelevu na pia amepitia mafunzo kutoka kwa wataramu. Ni muelevu sana na ananisaidia kulinda na kueka usarama nyumbani.

Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu. Vilevile mimi pia najifunza urubani kwa maana katika kesho ijayo ama mwaka ujayo ningependa kuwa rubani aliye na vyeti sawa. Kwa hivyo mimi najifunza mambo mengi maishani lakini lengo langu kuu ni kuwa rubani wa ndege.

Nimefanya kazi ya kujitolea katika maeneo mengi hapa nchini, kuna wakati tumejitolea kuenda kuokoa watu ambao walikua kwenye mafuliko, pia mimi ni pia mimi ni memba wa hii wa kampuni ya msaraba mwekundu ama kama vile inajulikana kama Red Cross, vile vile na shirikiana na wanakijiji wenzangu wakati kuna shuguli ya kujitolea kama vile wakati wa upanzi wa miti.

Jinsi ninayotumia kushughulikia muda kazini ni kuhakikisha kwamba nimetumia muda kama inavyofaa, hili ni kuhakikisha kwamba sijawe ingia katika mitandao ya kijamii na kwamba nimetumia muda huo kulingana na vile ratiba yangu ilikuwa inahitaji. Vile vile na hakikisha kwamba malengo ya hiyo siku nimeafikia kwa muda uliokuwa ume unafaa.

Mimi napenda sana kula popcorn hasa nazipenda wakati ninajiangaliria video kama vile kwenye thieta wakati ninapo enda kujionea movies. Hili ni jambo ambaro linanifrahisha zaidi na kula popcorns wakati kama huo kunaongeza ratha katika wakati ule.

Mda wa mwisho naushugulikia kwa kuhakikisha kwamba nimetimiza marengo yote ambayo nilikuwa nafaa kutimiza. Hii huu ni muda wangu wa kuangalia kuwa mambo yote ya meenda sawa na pia kuomba mawaitha kwa wataaramu zaidi ili niweze kulekebisha jambo kama linahitaji kulekebishwa.

Mahali pa ibada naenda mara moja kwa wiki, mimi huenda mahali pa ibada kila jumapili kuanzia saa tano hadi saa saba. Hili ni jambo ambalo linanisaidia sana kuimarisha moyo wangu na pia kujitia moyo zaidi. Pia natangamana na wenzangu kwenye sehemu ile ya ibada na kufurahia wakati huo.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Hii ni sehemu ambayo niliweza kujifunza mambo mengi na pia kuelewa jinsi mambo mengi yanavyofanyika hapa duniani. Pia niliweza kutangamana na watu wengi na tukaweza kujuana na pia nikaweza kujifunza mengi. Haya ni mambo ambayo yamenisaidia sana katika maisha yangu.

Jambo ambalo ninapenda kufanya wakati wa mapumziko ya mchana ni kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuangalia mambo yanavyoendelea. Pia ni wakati wangu wakusoma vitabu vidogo ambavyo nimekuwa nikivibeba. Pia ni wakati wangu wakujuliana hali na wenzangu.

Mimi napenda chakula chenye radha tamu wala siyo chakula ambacho kimejazwa pili pili. Hii ni kwa sababu mimi sipendi pili pili. Napenda chakula ambacho kimewekwa vi viungo mbali mbali ambavyo vinavyo ongeza radha. Hivi viungo ni kama vile roiko na karipauda na meng. Viungo vingine mbali mbali ambavyo vinapele kana na aina ya chakula.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa ndondi ama vile unajulikana kama boxing. Huu ndio mchezo ambao ninaupenda zaidi ila mimi ni mtazamaji tu. Ni mchezo ambao ningependa kujifunza mengi na labda siku moja nishiriki katika mashindano ya ndondi.

Mimi napenda kuamka na jua. Hii ni kumanisha kuwa nitakuwa nimepata usingizi wa kutosha na ila sitakuwa na usingizi wakati wa mchana. Pia hii ni jambo ambalo linaboresha afya yangu kwa sababu nikipata usingizi wa kutosha. Pia akili yangu itakuwa imetulia wakati huo wa mchana.

Napata habari kwenye mitandao ya kijamii, vile vile mimi hujiangaliria televisheni pamoja na kusikiza radio mara kwa mara. Wakati mwingine pia naweza ona kwenye magazeti hili ni jambo ambaro linanisaidia kuwa katika kuelewa ya mambo ambayo yanaendelea duniani.

Mchezo ambao ninapenda kucheza ni mchezo wa kandanda. Pia mimi ni mcheza jihodari wa mchezo wa kandanda na nina chezea timu ya hapa kijijini mwetu. Mchezo wa kandanda ni mchezo mtamu sana na pia mimi ni shabiki mkubwa wa kandanda ya ligikuu ya uingereza.

Mimi navaa miwani ili niweze kuona vizuri pamoja na kujikinga na miare ya jua kali. Miwani inanisaidia kuona vizuri na kusoma maandishi vizuri. Bila kuvaa miwani siwezi kuona wala kusoma maandishi vizuri.

Jinsi ninayotumia kwanza mradi mpya wa kazi ni kuhakikisha kuwa nimetenga wakati wa kutosha wa kumaliza mradi ule. Vilevile nawajulisha wafanyikazi wenzangu kuhusu mradi ule na malengo ambayo tunafaa kuyafikia. Vilevile na hakikisha kwamba nimeweka mawazo yangu yote kwenye mradi ule ili hilo jambo liweze kufanikiwa.

Jinsi ninayo tumia ili kujikinga na jua kali ni kutulia chini ya kivuli ama kuingia ndani ya nyumba hili linasaidia kujikinga kutoka kwa jua kali na kuhakikisha kuwa miyale ya jua haitani choma. Vile vile kutulia kwenye kivuli ama ndani ya nyumba kuna lahisisha mawazo yangu na kufanya mawazo yangu yawe yamengara na yamenyooka.

Uzoefu wa kazi ambao umenifunza zaidi ni uzoefu wa kutumia mashine. Huu ni ujambo ambalo litanisaidia sana katika maisha yangu kwa sababu nitaweza kuenda kwa kampuni nyingine na pia kuwa na ustadi wa kutumia zile mashine. Hili ni jambo ambalo nimeli thamani sana katika maisha yangu.

Ripoti ii za kazi na ziandaa kwa kuhakikisha kuwa nimefuata utaratibu unaofaa. Hii ni pamoja na kujulisha wafanyi kazi wenzangu ili kuongeza maoni yao na kuwa hakikisha kwamba wanakubaliana na matokeo ya ripoti ile. Kisha na hakikisha nimeandika iyo ripoti kwa wakati unaofaa na kuchapisha ile ripoti kabla ya wakati wake kuisha.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kutumia mashine ambazo ziko kwenye kampuni yetu hili ni jambo ambayo limenipea ujuzi zaidi na ritanisaidia kwa sababu nikiweza enda kwenye kampuni nyingine ama kuanzisha kampuni yangu nitakuwa na uzoefu wa kutumia mashine zile.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni wakati ambapo ninatembelea familia yangu ama marafiki wangu. Napenda kutembelea ndugu yangu na dada yangu pamoja na wazazi wangu. Vile vile napenda kutembelea marafiki wangu. Hizi ni shughuli ambazo zinanipendeza zaidi.

Hekima ambayo ni mejifunza maishani na ambayo ni muhimu sana ni jinsi ya kutumia pesa vizuri, kuhifadhi pesa na jinsi ya kuakikisha kwamba ni mepea kila mtu heshima anayofaa. Hili ni jambo ambaro ni meriweka moyoni mwangu sana na nitaishi kuyatumia katika maisha yangu yote.

Zawadi nzuri sana ambayo nimewahi kupokea ni gari. Kuna wakati mzazi wangu alininunulia gari wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Hili ni jambo ambalo ni meriweka moyoni mwangu na sitawahi kulisahau. Pia hii zawadi nimeitunza vizuri na iko katika hali nzuri kabisa. Hii ndio zawadi ambayo nimewahi kuipokea na ambayo ni nzuri zaidi.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mitandaoni, hili ni jambo ambalo linanisaidia kujua kuhusu mawazo ya watu wengine na jinsi wanavyo lichukulia jambo ambalo linazingatiwa pale. Hili linanisaidia pia kujumuika na wengine na kueza kujadili mambo ambayo ya naipeleka mbele mahali ya nchi na jamii yetu.

Simu yangu naitumia zaidi katika mawasiliano, hivi inanisaidia kuwasiliana na watu ambao tunafanya kazi pamoja, marafiki wangu pia na pia watu wa familia yangu. Kwa hivo simu inanisaidia kuwakiisha kuwa nina tengeneza uhusiano na watu ambao ni wakaribu na mimi.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni ugali kwa nyama. Ugali ikiwa imepikwa vizuri pamoja na nyama ya kuku ama nyama ya ng'ombe ambayo imepikwa vizuri na kuwekwa viungo vizuri. Hiki ni chakula ambacho ninakipenda zaidi ya vyote.

Jinsi ninayo tumia kujifurahisha wakati ninafuraha ni moja wapo ya kusherehekea kukunyua vinywaji ambavyo ni vitamu vile vile napenda kujumuika na familia yangu na pia marafiki wangu ili tushereheke pamoja furaha ile.

Napendelea viatu aina ya open shoes. Pia vile napendelea viatu aina ya boots. Open shoes nazipenda kwa sababu ni rahisi kwa kutembea na zinaweza kutembelewa katika pahali popote. Boots nazipenda kwa sababu naweza enda nazo pahali ambapo ata barabara nimbaya na sita umia kwa miguu.

Nguvu zangu kazini ni kutiria maanani jambo ambalo nimeambiwa niitirie maanani, pia niko na uwezo wa kuhakikisha kwamba nimetimiza jambo lile katika wakati ambao ulikuwa unaofaa. Vile vile nguvu ingine ni kushirikiana na wenzangu, hili ni jambo ambalo linanisaidia kuhakikisha kwamba malengo ya kazini yameafikiwa na pia yameafikiwa kwa wakati unaofaa.

Jambo ninalolipenda sana ni kuchora, hata kama pia napenda kupaka rangi, kuchora nakupenda kwa sababu kuna leta ubunifu wangu na kuna nisaidia kuongeza talanta yangu ujuzi. Hili ni jambo ambalo ninalipenda sana na nimeliweka moyoni. Pia vile vile napenda kupaka rangi, kupaka rangi kunanisaidia kwa sababu na furahia matokeo baada ya kupaka rangi.

Ninayapenda majira ya mvua. Hii ni kwa sababu majira ya mvua yanareta hewa safi na pia hali ya anga inakuwa vizuri. Vile vile majira ya mvua yanafanya mimea kumea kumea vizuri na pia ni kumaanisha kuwa tutakuwa na chakula chakikutosha pamoja na hewa safi.

Jambo ambalo ninalifanya kila jioni kabla ya kulala ni kulacha jio vile vile na hakikisha kuwa nimeoga na nimeandika rita ratiba ya kesho. Hili linanisaidia kuwa hakikisha kuwa kesho nikiamuka mambo yote yako sababa na hakuna jambo amalo limeharibika. Pia na hakikisha kuwa nimefanya mawasiriano ya maana kwa familia, na pia kwa marafiki, na pia kwa wenzangu ambao tunafanya nao kazini. Hili lina nisaidia kuwakisha kwamba nimeyafikia mawasiriano yote ambayo nilikuwa niyafikie siku.

Njia ninayotumia kushambulia matatizo kazini ni mojawapo ya kuweka mawasiliano ya uwazi na wafanyikazi wenzangu. Vile vile nahakikisha kuwa tatizo hilo limesimamishwa na hali itaendelea kuendelea. Jambo la tatu ni kuhakikisha kuwa tumetafuta suluhisho ili kuhakikisha tatizo hilo limesimamishwa kabisa.

Katika mapumziko kazini, mimi hupenda kutulia na kuingia katika mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, YouTube na Facebook. Hu ni wakati wangu wa kujua nini kinachoendelea duniani na kuweza kuwa na ufahamu wa mambo ambayo yamefanyika wakati nilikuwa mbali.

Ndio, mimi nishawai kujifunza kupiga gita, mimi ni mpigaji gita hodari, pia naipenda hiyo starehe ya kupiga gita, ni jambo amblo ni nalifuli, furahia zaidi. Vile vile kwa wakati wangu ambao nimepumzika, kuna wakati ambapo naeza amua kucheza gita.

Mimi napenda kusoma gita, kusoma gazeti. Gazeti ni mojawapo ya mambo ambayo ya na niletea ufahamu wa mambo ambayo ya naendelea duniani. Kwa hivyo kwa hakika napenda kusoma gazeti ili kujifahamisha na matukio ambayo yanaendelea hapa duniani.

Mimi napendelea mwanga wakati. Hii ni kwa sababu mwanga wakati hauharibu macho na unafanya macho yangu yawe na afya nzuri. Ilhali sipendelei mwanga mkali kwa sababu utayaumiza macho yangu na kwa hivyo utazorotesha afya yangu.

Mimi napenda kupiga picha. Hii ni kwa sababu napenda kuona vile mambo yalivyo na pia kuweka rekodi ya mambo ambayo yamefanyika. Kwa hivyo mimi kwa wakati wowote nikiona tukio ambalo ni la muhimu ama mimi mwenyewe mimi kupenda kupiga picha ili kuwa na historia ya Jambo Hilo.

Mimi napendelea baridi kuliko joto. Hivi ni kwa sababu kwa wakati wa baridi naeza kuvalia nguo mingi na nguo mzito ili kupata joto. Hali wakati wa joto inakuwa vigumu kwa sababu napoteza maji mingi kupitia jasho na pia inakuwa ngumu kwa sababu itabidi nizivue nguo ili niache kuhisi joto.

Mimi hupenda kufanya mazoezi ya mwiri kila siku hivi ni kumaanisha nafanya mazoezi ya mwiri mara saba kwa wiki. Mazoezi haya nayafanya asubuhi pindi tu ninapoamka huwa nakimbia takriban mita mia tano ama kilomita moja hii linasaidia kuhakikisha kuwa mwiri wangu uko imara.

Mimi hukawanya taka zangu katika vikudi mbali mbali, kundi la kwanza naweka taka ambazo ni vyakula virivyoharibika, kundi la pili naweka taka ambazo ni za plastiki, kundi la tatu naweka taka ambazo ni za chuma. Hili linasaidia katika kuwakikisha kwamba taka zile zina hifadhiwa kwa njia inayofaa na pia zinakuwa za manufaa kwa jamii yetu.

Mchezaji wa michezo ambaye ninampenda sana. Moja wao ni Stephen Cully ambaye anacheza mchezo wa Vikapu. Vile vile napenda Lionel Messi ambaye anacheza Kadanda hapa Amerika kwa timu ya Inter Miami. Vile vile napenda Cristiano Ronaldo ambaye anacheza mpira wa Kadanda kule Saudi Arabia.

Natumia video katika mawasiriano hasa wakati wa mikutano ya kikazi. Vile vile natumia video wakati nawasiriana na marafiki wangu na watu wa familia yangu. Hivi ni kwa kutumia mitandao ya kijamii kama vile zoom na whatsapp.

Wakati wa kazi ya ushirikiano na wengine na hakikisha kuwa kuna mawasiliano ya uwazi na kuwa kila mtu anafikiwa na mawasiliano vile inavyofaa. Pia vile vile na hakikisha hakuna ugomvi kati ya wenzangu na pia kuhakikisha kuwa kuna ushirikiano wa heshima kati ya watu wote hapa wanashirikiana katika jambo lile.

Simu yangu naitumia katika mawasiliano ya kawaida, vile vile naitumia katika kikazi. Vile vile simu yangu naitumia katika kuingia katika mitandao ya kijamii, ili kujifahamisha mengi, na pia kujua na jinsi, dunia, inavyo endelea, kulingana na ripoti na matukio ambayo nitayapata.

Asubuhi napenda kunywa chai ama kahawa. Hivi ni vinywaji ambavyo navipenda sana kwa sababu zinaongeza motisha kwangu na pia zinachangamsha mwiri. Hivi ni vinywaji ambavyo siku haiwezi pita kabra sijavikunyua asubuhi. Chai ama kahawa.

Jambo linalo lifanya ili kuhimiza ushirikiano katika timu ni kuhakikisha kuwa kila mutu anaelewa malengo ya timu ile. Vile vile kuhakikisha kuwa kuna ushirikiano wa heshima na pia kupunguza ugomvi kati ya watu ambao wako kwenye ile timu.

Mwaka mpya na usherehekea kwa kujumuika pamoja na familia yangu na pia marafiki wangu wakaribu. Huu ni wakati wangu pia wakuandika marengo yangu ya ule mwaka ambao unakuja. Hili linanisaidia sana iliku kuwezesha akili yangu na mawazo yangu kuingia katika mwaka mpya kwa furaha.

Jambo ambaro ninapenda sana katika shirika rangu ni uajibikaji katika jamii. Shirika rangu linaajibika sana katika jamii kwa kuhakikisha kuwa hatuchafui mazingira na kuhakikisha kuwa pia wateja wetu wote wametosheleka na huduma zetu.

Jambo ambalo ninalifanya kila jioni kabla ya kulala ni kuhakikisha kuwa nimeoga na pia nimepanga ratiba yangu ya siku inayofuata. Hili linasaidia kupunguza msongamano wa mambo na kwa sababu siku inayofuata nitaweza kufuata ratiba na kufuata mpangilio ambao nilikuwa nimeuandika.

Jambo ambalo ninalifanya ili kujitunza ni moja wapo na kuhakikisha kuwa nimefurahia matokeo ambayo nimeyapata vile vile napenda kuji tengeneza vizuri kwa kujinunulia kinywaji na nguo mzuri na viatu mzuri. Vile vile napenda kufurahia pamoja na marafiki wangu na jamii yangu na familia yangu ili kusherehekea matokeo mazuri. Haya ni moja wapo ya mambo ambayo ya nanifurahisha zaidi na kunisaidia kujitunza.

Tunda ambalo ninalipenda zaidi ni tunda la nanasi, nanasi huwa tamu zaidi na pia inamanufaa mengi katika mwili. Kwa hivyo tunda la nanasi linasaidia kuboresha afya katika mwili. Kwa hivyo pia tunda la nanasi ndilo bora zaidi kati ya matunda yote.

Data yangu naihifadhi kwenye kipakatalishi changu ama kompyuta yangu, vile vile na ihifadhi kwenye simu, vile vile na ihifadhi kwenye faili ambazo nimeziweka hapa kwa nyumba. Vile vile data na ihifadhi katika online kupitia accounts kama vile Google account.

Mimi napenda hadithi za ajabu. Kama vile hadithi za abunwasi, hizi ni hadithi ambazo zinanifurahisha zaidi ninapo zisoma ama kuzisikiliza. Pia zinanifunza mengi na pia kunifunza kuhusu historia. Kwa hivyo nazipenda sana hadithi za ajabu.

Mfereji wa TV ambao ninaufuata ni CNN Plus. Hii ni kwa sababu inanisaidia sana kujua matukio ambayo ya naendelea duniani. Napenda kujiangalilia CNN pamoja na Fox News. Hizi ni mifereji mbili ambazo zinanifunza mengi na kunipea matukio ya duniani kwa wakati unaofaa.

Ndiyo nimefuga ndege nyumbani, nimefuga kuku pamoja na njiwa. Kuku nawapenda kwa sababu wananipatia mayai pamoja na nyama na pia wanafanya nyumbani kuwe kurembo. Vile vile napenda njiwa, njiwa ni ndege watulivu na pia wanarembesha hapo nyumbani.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano. Moja wapo ya mashindano ambayo nime ishiriki ni mashindano ya riadha. Vile vile niliwai kushiriki katika mashindano ya sayansi katika shule yetu. Vile vile nilieza kushiriki katika mashindano ya kucheza kandanda katika shule yetu pia. Kwa hivyo nime shiriki katika mashindano mbali mbali.

Jambo ambaro ninalifanya ili kushirikiana na timu ni kuhakikisha kuwa kuna mawasiriano ya uwazi na pia timu inatangamana kwa njia ya heshima. Vile vile napenda kuwasiriana kuhusu marengo ya timu ile ili kuhakikisha kuwa kila mtu ameelewa marengo yake na jinsi tunavyo faa kuleta matunda katika timu ile.

Jinsi ni nayo tumia kuweka nenosiri salama ni kuandika kwenye kitabu changu ambacho ni mekiweka hapa nyumbani, vile vile na hakikisha ni meihifadhi kwenye mitandao kama vile google account yangu, vile vile na ikumbuka kwenye akili na kuhakikisha kuwa sitaisahau.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kuvalia nguo nzito na pia kueka nyumba yangu kwenye joto. Hili linasaidia kwa sababu linapunguza baridi ndani ya nyumba na pia nguo nzito zinaisaidia kupunguza baridi ambayo inaweza nifikia kwa mwili.

Nikitazama nje ya dirisha langu naona watu wakitembea vile vile kuna barabara na pia kuna nyumba nyingi ambazo zimejengwa upande ule mwingine wa barabara. Vile vile kuna magari yanayopita pamoja na pikipiki ndogo. Watu wanajumuika kwenye uwanja ulioko huko mbali.

Katika mitandao, habari naisomea katika mitandao ya kijamii kama vile Whatsapp na Facebook na Youtube. Vile vile najifunza mengi kutumia kupitia mitandao ya kijamii kama vile Tiktok na Twitter. Hii ni mioja wapo ya mitandao ambayo ni naipenda sana kuitumia ili kujua habari na hari ya dunia.